Hali ya hewa leo ilikuwa safi, hali ya anga pia ilikuwa safi kulikuwa na jua sana, bingu lilikuwa wazi, hakukuwa na mawingu, hakukuwa na mvua, kulikuwa na joto jingi ilipaswa watu wavae shati peke yake, jioni kuna joto pia, mtu anavalia shati, ndiyo, lakini hali ya hewa ni safi sana, ndiyo.

Kitabu ambacho nachopenda zaidi ni kitabu kinachoitwa How to Make Money. Hicho kitabu niliambiwa na rafiki yangu ambacho kitanifunza kutengeneza pesa na kuweka pesa vizuri na kuzitumia vizuri na kupanga bajeti yangu vizuri. Hicho kitabu kinanisaidia vizuri kwamba nimeanza kukisoma na kimeanza kunielekeza na kunisaidia kwa sasa.

Nina vipawa vitatu, la kuanza ni la kufanya hesabu, mimi na hesabu ni pacha, na pia kipawa cha pili ni kutumia tarakilishi, pia mimi na tarakilishi ni pacha, mimi hutengeneza programu kuu za shule, na pia huhesabu vitu vingi vya shule na kufunza wanafunzi shuleni, na pia nina kipawa cha kucheza mpira, mi ndio kapteini mkuu wa ligi letu la shule, na pia huhesabu wanafunzi, na huhesabu wachezaji wa timu langu kuweka hizo vitu, natengeneza programu moja kuu na kuweka pamoja na kutengeneza programu na statistics zetu.

Wakati ambapo ninakuwa na mgogoro na mtu ambaye amenipandisha hasira. Anataka tuletane juu, huwa naomba msamaha kwa niaba yangu na yeye pia. Na pia tunasalimiana, na pia tunaitana marafiki kuwa mgogoro si suluhisho la kurahisisha vitu. Na pia mtu anapaswa kuwa ananyamaza ambapo mtu anongea kumpa heshima na pia unampa fursa yake ya kuongea pia.

Napendelea kusoma habari mtandaoni naona gazeti ni jambo lililopita na pia tuko teknolojia kuu na tena mpia. So habari za siku hizi tunazisomea mtandaoni na pia mtandaoni uneza kupata picha na video nzuri kuwa habari mtandaoni huuleta na uneza patikana na kila kitu unaeza kupata masaa yoyote na unaeza angalia pia habari mtandaoni uneza kuibeba vizuri na pia unaeza kuibeba na kuenda ukisoma vizuri gazeti ilikuwa kitu kubwa. So hungeweza kuzieka kwa mfuko ama kutembea nayo lakini habari mtandaoni ni nzuri na unaeza kuona video ama kuona video kadhaa na unaeza kulidownload na kulieka kwa simu vizuri.

Zote napenda kuchora na kupaka rangi ju kwamba kama unajua kuchora utajua kupaka rangi juu ukichora ni lazima upake rangi so napenda zote kuchora na kupaka rangi nimemiliki hili kazi shuleni nimechora nimeandikia watu wengi vitu vingi pia nimechora mwalimu wetu mkuu wa shule na pia nikampaka rangi la uso yake vizuri na kumpatia na nili.